Napenda kujifurahisha kwa njia mbalimbali wakati nikwa na furaha. Mara nyingi, hucheka na marafiki au familia, kushiriki hadithi za kuchekesha au kufanya shughuli za kufurahisha kama kucheza michezo au kusikiliza muziki. Pia napenda kusikiliza wimbo ninaopenda, kutembea nje au kupumzika sehemu ninazopenda ili kuenzi hisia zangu. Wakati mwingine pia huandika na kuzungumza kuhusu kile inachonifanya niwe na furaha jambo linalonifanya njisikie shukrani na utulivu. Zaidi ya hayo mara nyingine napenda kushiriki furaha hiyo kwa kufanya jambo jema kwa wengine kama kuwasaidia au kuwatia moyo kuwa ni kufurahisha zaidi kuona wengine wakiwa na tabasamu. Njia hii ya kushirikiana furaha hunifanya njisikie kuwa sehemu ya jambo kubwa na lenye maana.